Hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu ni ufumilifu na ustaimilifu ni wa maana sana. Maisha ayakuhoi raisi kwa mtu yeyote. Lakini jinzi tunafyo kubaliana na changamoto ndo utufanya kuwa imara zaidi. Pia kujua dhamani ya muda nichambo muhimu sana, muda ni kitu kisichoweza kurudishwa. Kwa hivo inafaidi kuwa na malengo na kutumia muda vizuri. Lakini pia kujua jinsi ya kupumzika na kufurahi na watu wanao tusunguka.

Ndio, mimi natumia mfumo ya usalama wa vidole kwenye simu na vifaa zingine. Inakua ni njia ya kipekee ya kujilinda. Pia, hii inasaidia kudhibitisha wewe ndiye miliki wa hicho kifaa na wewe ndio miliki mkamilifu wa huhifadhi hiyo kifaa cha mtu. Mfumo huu hutumia picha ya kidole ya mtu ili kudhibitisha kuwa yeye ndio anayetumia kifaa. Kwa ujumla, nisalama na haraka, ingawa baadhi ya simu au fapia hutoa njia zingine kama nambari ya asili na sura ya uso kwa mbadala.

Mimi napenda kula wali, wali ni moja ya vyakula vya kawaida na vya kupendwa sana hapa kenya, naweza kula wali na samaki nyama mbonga za majani au hata kachumbari. Ni rahisi kwa kupika lakini unahitaji kupika vizuri, ili uwe na texture nzuri isiyo ngumu na sio laini sana. Wali ni chakula cha kupendwa sana kwenye familia nyingi. Na ni sehemu ya maadhimisho ya sherehe za familia na hata sherehe za kidini. Pia inaweza kuongeza maziwa sukari, uupike kama mlo wa asubuhi ama uupike kwa kutumia maharagwe na kuwa na mlo kamili.

Asubuhi yangu ni ya kawaida na inamipangilio fulani lakini kila siku inatofautiana kidogo kulingana na mahitaji. Kwanza naamka. Mim huwanaamka mapema sana kati ya saa kumi na mbili asubuhi. Na saa tatu. Kando nakuwa na ratiba ya kila biashara, lengo ni kuwa na wakati wa kutafakari na kupanga kwa utulifu kabla ya kuingia kwenye shughuli sangu. Ni muhimu sana. Pili, nanywa kimshakinywa. Baada ya kuamka ni lazima niwe na kiamshakinywa, kilicho sheheni, fitutupusho. Hii ni muhimu kwa kuwa nahakikisha kuwa, nimepata nguvu ya kutosha na hali yangu ni nzuri kwa afya ya biashara kwa siku nzima. Tatu, nakuwa na kipindi cha utulivu. Baada ya kiamshakinywa, naweza chukua muda kidogo kutulia na kuandika orodha ya kasi ya hiyosiku.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kutembea katika katika mbuga ya wanyama, kuangalia wanyama kama twiga wanavyotembea pole pole kwenye majani mirefu, na kuangalia furaha kubwa kuona wanyama wakicheza au kutafuta chakula huku, tukifurahi na kula na wazazi na marafiki. Pia naweza kupanga shughuli za kujivinjari kama kupigaji picha za wanyama na kucheza mchezo wa timu na marafiki. Kama vile alama maalum za wanyama na mtu ambaye, atapata alama nyingi zaidi atashinda zawadi ya furaha. Hii inakua sherehe ya kujivunia ya pekee kwa sababu badala ya kubaki kwenye sherehe za kawaida inanisaidia kuwa na uzoefu wa pekee wa kiasili.